Kukiwa na jua inabidi, unatafta kivuli, unaenda chini ya mti, penye kuna kivuli. That's why ni poa pia kulinda mazingira na kulinda miti. Alafu pia mwavuli inasaidia. Wakati unatembea huna sehemu ya kusimama, utatumia mwavuli. Hizo ndo jinsi navojikinga na jua kali.

Form ni kujipanga, lazima ujue uko na time kiasi gani, alafu, na ni nini unafaa kufanya kabla iyo time iishe. So, after umejipanga ivo, uneza allocate kila shuguli enough time enye uneza fanya. So, ivo ndo nashugulikia muda nikiwa kazini.